Zana za digitali ambazo natumia kila siku ni pamoja na simu yangu. Simu kwanza kabisa ni zana ya digitali ambayo naitumia mara kwa mara. Zana nyingine ya digitali ambayo naitumia ni smartwatch. Sa hii imekuwa ikinisaidia mimi kuweza kuiunganisha na simu yangu na kufanya mawasiliano mazuri. Pia zana nyingine ya digitali ambayo naitumia ni earpods Earpods zimekuja na zimekuwa zinasaidia sana watu katika kufanya mawasiliano na pia kusikiliza mziki kwa hiyo hizi ni zana kubwa sana ambazo mimi nazitumia na zimekuwa zikinisaidia katika matumizi ya kila siku. Simu yangu naitumia kwa ajili ya kufanya vitu vingi. Kazi za kiofisini zinatumwa katika mtandao wa WhatsApp na magrupu ya WhatsApp. Yamekuwa ni magrupu ambayo tunatumia kuwasiliana. Sisi wafanyakazi kwa hiyo hizi ni zana ambazo kila siku nahakikisha zipo kwenye mzunguko waangu matumizi ya kila siku zimekuwa zikinisaidia kwa sababu zinanirahisishia kazi zangu. Zimefanya niweza kufanya kazi zangu zote kwa ufanisi na kwa urahisi zaidi hizi zana tatu nimekuwa nikizitumia mara kwa mara na napata matokeo mazuri na mafanikio makubwa sana.

Ndiyo, nimewai kulima. Kulima ni kitu ambacho. Tumeanza toka nikiwa mdogo, nyumbani kwetu. Mama yangu na baba yangu ni wakulima wazuri. Kwa hiyo, nimeshawai kulima na nlipokuwa mkubwa, nilikuwa nalima mwenyewe kutokana na mafunzo ambayo nimepewa na mamaangu na babaangu nikiwa mdogo na tunari. Nimewai kulima, kutumia jembe la mkono, nilirima, bustani, nikapanda mboga mboga za majani. Na kueza kuwa nazimuangiria, mala kwa mala kwa hiyo ukulima ni kitu ambacho nimewai na mpaka leo naendelea kulima. Nimelima msimu uu kwa mfano, ni msimu wa maindi na ni msimu wa mvua kwa hiyo nimelima shamba rangu na nimeweza kupanda maindi pamoja na maharage. Kilimo kinako niseemu ya maisha yangu, toka zamani tulikua tuna lima kwa hiyo naendelea kulima mpaka leo na napata mazao. Msimu huu nimeweza kulima shamba langu la eka mbili na nusu na nimepanda maindi kwa iyo naendelea kuwea angalia na mvua zinaendelea kunyesha. Nimetoka kupaliria maindi na yanakua vizuri. Na subili tena parizi ya pili fike. Nieze kupaliria na kueza kuangalia namna gani. Nitaweza kuvuna maindi ayo kwa ajili ya kuhifazi ili kueza kupata chakura. Kulima ni tabia yangu na naipenda na sitaacha na ukukima ni kiinua mgongo kwa hili taifa letu. Kurlma nimewai na naendelea kulima mpaka leo.

Chakula ninachokipenda, nimi napenda chakula aina ya pilau. Pilau ndiyo chakula ambacho napenda zaidi kuliko vyakula vyote chakula hiki. Nimekuwa nikikipenda toka zamani sana toka nikiwa wa mdogo. Chakula hiki nimekuwa nikipenda. Na nakumbuka chakula hiki nimewahi kukila nilipokuwa nyumbani. Mdogo kabisa mamangu alikuwa anapenda kupika chakula. Na mara nyingi mimi chakula hiki huwa napenda kukila. Nyumbani kwangu napika mwenyewe na nakula mwenyewe. Chakula cha pilau kina ladha nzuri kina ladha ambayo ni tamu kutokana na viungo ambavyo vinapikwa kwenye chakula hiki chakula cha pilau huwa kinawekwa viungo vingi mbalimbali ikiwepo mdalasini iliki binzari. Ni baadhi ya viungo ambavyo huwa vinaongeza ladha ya chakula ni ladha yake ni tamu sana nakumbuka mara ya kwanza nilipokula nilipenda sana sana. Pilau hili kwa sababu lilichanganywa nyama nyama na mara ya kwanza kabisa kula alipika mama yangu nyumbani kwa hiyo toka siku hiyo nimekuwa nikipenda sana chakula hiki na kimekuwa chakula ambacho ni bora kwangu. Kuwa chakula ambacho nakila mara kwa mara hasa siku za jumapili mtu aliyenieleza kuhusu chakula hiki ni mama yangu kama nilivyosema yeye ndiye aliyepika kwa mara ya kwanza na mimi kuweza kula chakula hiki mara ya mwisho nimekula jumapili iliyopita jumapili iliyopita nilipika pilau na nikalila nyumbani kwangu.

Sera ambayo naiona ni ya muhimu kwenye kampuni ni sera ya rasilimali watu. Sera ya rasilimali watu ni sera ambayo ni muhimu sana kwa sababu ina vitu vya muhimu sana ndani yake. Moja kati ya kitu cha muhimu sana kwenye sera ya rasilimali watu. Umoja na kuajiri ajira. Sera hii inabeba kitu cha muhimu ambacho kinaitwa ajira. Kupitia ajira kampuni inaweza kuajiri watu mbali mbali wenye ubunifu na ujuzi ambao unahusika na matakwa ya kampuni kwa hiyo moja kati ya sera muhimu ya kampuni kwangu ni sera ya rasilimali watu. Sera hii pia imebeba mambo ya likizo mambo ya likizo ni ya muhimu kwa sababu wafanyakazi wanatakiwa kupata muda wa mapumziko. Baada ya kuwa wamefanya kazi kwa kipindi fulani mapumziko haya huwa yanakuwa ni pamoja na mapumziko ya uzazi iikizo za uzazi ikiwa ni kwa pande zote mbili kwa mwanaume na kwa mwanamke pia. Sera hii imebeba mambo yanayohusiana na nidhamu kazini. Nidhamu kazini ni kitu cha muhimu kwa sababu bila nidhamu kazi tunaitiziwa nike kwa weredi na kwa manufa yote ambayo yanatakiwa na kampuni pia sera ya hii ya rasili mali watu imebeba kitu inachoitwa nizamu ya kazi na muda wakufanya kazi. Kikitu kimekuwa ni cha muimu, hili kampuni iweze kuendelea kupata wateja na mapato makubwa. Lazima kuwe na nizamu ya kazi. Watu wafanye kazi kwa muda unaotakiwa, watu waweze kuwahi kazini na kutimiza majukumi yao kama ambavyo inatakiwa.